Shughuli zangu za wikendi hapa na pale huwa na kama siendi kazini. Nitafanya kazi za nyumba. Saa ingine nitafanya kazi kwa shamba langu, nitalima, nitapanda ama nitapalilia kitu na kama ni hivo saa ingine naeza kuwa naenda mahali na marafiki zangu ama na familia yangu. Naeza enda kuwa pia naogelea ama naenda kutazama filamu. Inalingana na venye hiyo siku iko. Kwa hivyo.

Napenda sana chai, napenda chai ya maziwa, maziwa ikiwe mingi. Chai nikikunywa nasikianga akili yangu hiko sawa, kichwa inakuwa salama. Na pia chai asubuhi nitaraukia naeza kunywa mchana naeza kunywa pia jioni.

Ndiyo mara kadhaa nimefikiria sana kuanzisha biashara yangu na nimefikiria hata hi mwaka nafikiria nadhani nataka kuanzisha biashara yangu na nikuwe nafanya kama siko kazini ndiyo nafanya baadaye so bado nafikiria hiyo maneno na naonelea itanisaidia sana kwa kimaisha.

Ile tabia napenda kwa wengine ni kuwa mwaminifu, napenda mtu mwenye anaeza mwamini, mtu mwenye hana uongo, mtu mwenye anaongea ukweli, mtu mkweli kabisa na pia napenda mtu mwenye hana maringo, mtu mwenye ako tu venye ako hana maringo, na ni mtu mwenye nitaamini kwa vitu zangu.